Mimi kwa kawaida napanga kazi yangu mapema asubuhi ili niwe na muda wa siku. Huwa naanza na kazi muhimu kwanza, kisha nashughulikia na zile ndogo ndogo. Pia napunguza vitu vinavyoweza kunichanganya au kunipotezea muda. Na nikimaliza kila task nakagua ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Kwa njia hiyo, napata time ya kumaliza kazi kwa wakati na bado nipate nafasi ya kupumzika bila stress.

Mimi uwa naweka malengo ya kila mwezi kazi ini. Napanga nini napaswa kufanikisha ni task gani ziko priority na njiisi nitakavyo panga muda wangu. Hii nisaidia kuwa focus na kuwakikisha kazi inamalisika kwa wakati. Pia malengu haya unitia matuisha, unajua unapo fanikisha kitu, unajisikia ground na satisfaction kwa kweli ninjia nzuri ya kuwaminisha discipline na performance kazi ini.